Ni hekima gani umejifunza maishani? Maisha nae imenifunza vitu mingi. Hekima ni kitu ya maana. Hekima wanasema sio utumwa lakini hekima ni kitu ya maana sana. Yaani kutoka nizaliwe mimi nilipozaliwa tulizaliwa tukiwa wadada watatu. Hawa madada watatu tulilelewa na mama angu kama hatuna baba wa kutuangalia. Yaani ilikuwa inabidi mama aamke mapema aende malikiti kutafuta mboga. Dada mkubwa ndiye huyu amebeba sisi watoto wawili yaani na saa hizi kwenye tumefika huu mama ametulea na mashida mingi sana na kwenye nimefika naona nimepata vitu mingi za maishani yaani yenye watu wakituangalia huko mjini walikuwa wanafikiria sisi wenyewe hatuwezi hatuwezi fanikiwa kufanya vitu zingine kupata hela yaani mtu ajenge mahali kwake kwa kukaa we mwenyewe ununue gari lako we mwenyewe huvae vizuri yaani jambo hilo lilinifanya nikue na hekima sana. Sababu niliona, mama anaeza kulea kwa mashida mingi, lakini we mwenyewe ukiangalia vizuri, ujitunze vizuri, uishi vizuri na watu. Yaani hekima inakufanya mwenyewe, pia unanyanyekea kwa watu, unujua venye utaishi na watu. Hekima ni kitu ya maana. Hekima ilinifunza maishani kwamba husidharau mtu. Ila kwenye ametoka, aidha ametoka vitongojini vidogo, usijaribu kudharau mtu.